Rangi naipenda ni rangi ya kijani kimbichi na rangi hii inanikumbusha kuhusu mazingira yetu, mimea na mantari ya nchi. Na rangi hii ina manufaa mingi sana kukua inatukumbusha sisi kama binadamu kuilinda mazingira kwa kuwa mazingira ndiyo yanayofanya tuweze kushi kwa amani kwa kuwa bila mazingira mazuri kwa mfano mimea hatuwezi pata maji. Nakumbuka rangi hii sana kwa kuwa nilipo kuwa katika nilipokuwa nikiishi kijijini nilipenda sana kupanda mimea na nilikuwa nafurahia sana rangi ya kijani kibichi. Na rangi hii imenifurahisha sana haswa nimeweza kununua nguo za kijani kibichi viatu vya kijani kibichi na najivunia sana. Na nahisi vizuri sana ninapo ona rangi ya kijani kibichi kila mahali. Haswa ninapo tembea kwenye barabara napoona mimea zikinawiri vizuri na nafurahia sana na napenda rangi ya kijani kibichi sana.

La hasha mahali nilipozaliwa ni jiji la nairobi ila nilirudi kijijini kuishi na nyanya yangu, huko ndipo nilipo lelewa sana. Nikaweza kumaliza masomo ya msingi na sekondari kisha nikarejea jijini Nairobi ambapo nilizaliwa wakati huo naishi jijini Nairobi ila sio ile sehemu ambapo nilizaliwa. Kwa hiyo, nilazaliwa Nairobi ila naishi Nairobi lakini si sehemu kamili niliozaliwa. Na ninaishi sehemu nilikokuwa ni kwa ajili ya masomo niko katika chuo kikuu na naishi karibu na chuo ili niweze ku fika shuleni wakati ufao na shughuli zingine ambazo zinahitajika shuleni nifanye kwa wakati ufao. Kwa kuwa mahali ninapoishi ni karibu sana na chuo.

Ndiyo napenda hesabu sana. Hesabu haswa nilipokuwa shuleni, shule ya msingi, shule ya upili, nilipenda hesabu sana kama somo. Niliweza kunawiri katika somo la hesabu kwa kuwa lilikuwa lina nichangamusha sana na niliweza kukipenda na kukiezi zaidi. Adi sasa hivi nilipo chuo kikuu bado na kienzi somo la hesabu na naendelea kukisoma kwa kuwa kinaitajika sana kwa kosi ninayo fanya sahizi ya teknolojia. Na hesabu nitazidi kuipenda siku zote kwa kuwa bila ya hesabu hakuna kitu ambacho tunaeza kufanya katika sekta ya teknolojia. Na hesabu pia inanisaidia sana kuwa makini katika shughuli zangu za kila siku kwa kuwa nahitaji kupanga mikakati, mipangilio na kufanya bajeti ya kila siku. Bila ya hesabu siwezi timiza hayo yote. Kwa hiyo napenda hesabu sana.

Ikifika kwa kuandika au kwongea, huwa inategemea ni shughuli gani ambayo nafanya. Inapofika katika majadiliano haswaa tunapokuwa na marafiki, huwa napenda kwongea sana kwa kua mtu anapoongea, huwa anafikisha ujumbe, haraka zaidi na mtu anaeza elewa na mneza jadiliana, ambapo kuna marekebisho unaweza kufanya. Vile vile inapofika katika mazungumzo kupitia vyombo vya mitandao huwa napenda kuandika kwa sana. Kwa kuzungumza kwenye vyombo vya mtandao huwa inamaliza mda wa mtu. Neza kufanya usifanye shugli zako za kila siku vizuri kwa hiyo kuandika ni njia bora ya kutuma mawasiliano. Apo uneza andika ujumbe alafu mwingine ataupata ujumbe huo naaweza kutumia tena. Na unaeza kua unajishugulisha na shuguli nyingine unapo Ngojea Jumbe kutoka kwa mtu uliye mtumia.